Mboga ninazopenda kuzikula. Ni mboga za kienyeji. Napenda kula mboga za kienyeji sana kwa sababu inaleta nguvu mwilini na inaboosti imuni. Napenda mboga za kienyeji sana kwa sababu inaleta nguvu mwilini.

Mambo ninayofanya ili kujitunza ni kukula vyakula ambavyo vina tengeneza imiuni yangu, kuwacha vyakula ambavyo vina hasidi nyingi, kukula vyakula ambavyo vinaongeza mambo ambayo yana mwili inayohitaji kama vile matunda na mboga

Ninapenda chakula chenye ladha ya nyama. Ninapenda nyama sana. Ndiyo maana ninapenda chakula changu kiwe na ladha ya nyama kama ni wali kama ni ugali kama ni githeri kiwe na supu ya nyama ili niweze kupata hiyo ladha ya nyama. Kwa hivyo.

Mimi nilizaliwa katika mji wa makuweni na nimekulia hapo lakini si katika maisha yangu ya utotoni. Mji wa makuweni kinachovutia mle ni mto mto kaiti na mawe na mandhari ya kupendeza. Na kumbuka wakati nilikuwa mtoto tulikuwa tunaenda kuongelea katika mto ule na kucheza na wenzangu. Uko ukulima ndiyo unaofanyika kwa maalumu na mimi hurudi huko wakati wa sherehe za Krismasi.

Mimi napenda kuvaa nguo za aina nyingi inalingana na mazingira vile yalivyo wakati wa mvua napenda kuvalia nguo nzito ninazo nifunika kutoka kichwani mpaka utosini na wakati kuna baridi napenda kuvaa nguo ambayo haina joto jingi nguo ambayo inapitisha upepo.

Ndiyo nakumbuka maisha yangu ya utotoni. Nina kumbukumbu nzuri sana kama michezo ambayo tulihisi kuwicheza wakati huo. Nilipenda michezo na safari za kuenda kutazama wanyama safari za shuleni na kwenda sherehe, sherehe za Krismasi, nakumbuka mimi na marafiki zangu wa shuleni tulipoenda shuleni. Tulipoenda safari za shuleni kutazama wanyama na kinachofanya iwe kumbukumbu maalum ni kwa sababu ilikuwa nyakati zangu za kwanza kuwahi kuwaona wanyama hao. Na najihisi vyema sana nikikumbuka mambo hayo.

Ndio napenda kucheza mchezo ya ubao. Mchezo wa ubao ambao napenda ni mchezo wa drafu. Napenda mchezo huo kwa sababu unaweza kupea akili challenge ya kufikiria zaidi ili kuweza kutatua vile ambavyo unafasa kucheza.

Mwandishi wa vitabu ambaye ninayempenda ni ken walibora ninampenda sana ken walibora kwa sababu vitabu vyake vina mafunzo mengi mema na inamulika jamii kwa ujumla na unaeleza mambo ambayo yanafanyika katika jamii.